Ninapokutana na udhaifu kazini kwanza naujua na ku ukubali bila kuficha. Kisha natafuta marejesho kutoka kwa wenzangu au wasimamizi ili nijue ninapohitaji kuboresha. Baada ya hapo, najiwekea mpango wa kujifunza iwe ni kupitia mafunzo kusoma au kuomba msaada kwa mtu mwenye ozoefu zaidi. Pia, najipima mara kwa mara kuona kama kuna maendeleo. Kwa kifupi, naona udhaifu kama fursa ya kukua, siyo kikwazo.

Shughuli ninayoipenda zaidi ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Hasa yanahusiana na kazi na maendeleo ya kibinafsi. Pia napenda kutembea au kufanya matembezi ya nje kwa sababu hunisaidia kupumzisha akili na kupata mawazo mapya. Shughuli hizi hunifanya nijisikie nikiwa nguvu na motisha wa kufanya kazi kubwa na umakini zaidi. hAlafu pia zinanisaidia nieze kukua kibinafsi na kuweza kufanya maamuzi kwa haraka.

Napenda mbwa kuliko paka. Kwa sababu mbwa wanapendeza sana na ni waaminifu. Wanapenda watu na wananipa furaha kila wakati. Pia mbwa hufanya nijisikie salama na si mpweke. Ina uwezo wa kutambua hisia za binadamu na mara nyingi hukaa karibu na mmiliki wao wanapoona ana huzuni ama ninapokuwa nimechoka. Zaidi ya hapo, mbwa hunisaidia kuwa na ratiba nzuri ya maisha kupitia matembezi ya michezo na pia inaboresha afya ya kimwili na kiakili ninapomtembeza.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba, ajiamini na asikate tamaa kirahisi. Maisha na kazi vina changamoto nyingi, lakini kila changamoto ni somo la kufanya uwe bora zaidi. Ajifunze kutokana na makosa yake na asione kushindwa kama mwisho wa safari, bali kama hatua ya kujifunza. Pia anafaa kujisikiliza kwa ushauri kutoka wengine, hasa wale wenye uzoefu, lakini pia anafaa afuate maadili na malengo yake kibinafsi.

Ndio, ninafuata matukio ya kimataifa napenda kujua kinachoendelea duniani kwa sababu huu hunisaidia kuelewa jinsi, siasa, uchumi, afya na mazingira vinavyoadhiri maisha ya watu kwa ujumla yanaendelea. Fuatilia habari za kimataifa, pia upanoa mtazamo wangu. Huu nifanya nifahamu utamaduni tofauti na kunisaidia kufanya maamuzi yenye ufahamu zaidi katika maisha na kazi za kila siku.

Kwa kawaida, nywelea nywele zangu mara moja hadi mara mbili kwa wiki, kutegemea na aina ya nywele na shuguli ninazozifanya. Nikiwa na shuguli nyingi au jasho jingi nazingatia usafi zaidi kwa kuosha, kulainisha na kuitunza vizuri ili ziwe na afya. Pia nahakikisha naziliisha mafuta au karimu karimu zinazofaa ili zisikauke, zipate nguvu na ziendelea kuonekana nadhifu. Zaidi ya hapo, naepuka kutumia kemikali kali au joto kupita kiasi kwa sababu hutunza nywele dhidi ya kuharibika na kuzifanya zidumu, zikiwa na muonekano mzuri.

Mfanyabiashara bora ninayemjua ni Elon Musk nampenda kwa sababu anamaona wa makubwa na ubunifu wa hali ya juu. Hakati tamaa hata anapokabiliana na changamoto kubwa. Kitu cha ajabu lichofanya ni kuanzisha kampuni kadhazi nye mafanikio makubwa kama vile Tesla, SpaceX na Neuralink. Huku akibadilisha taswira ya teknolojia na nafasi ya binadamu kwenye sayari. Ninajifunza kutoka kwake kua, kubahatisha kwa hekima na kushirikiana na watu wenye uwezo wakipeke kunaweza kuleta mafanikio makubwa. Pia anaoosha kuwa kushikilia maono yako bila kuogopa kushindwa ni muhimu sana katika biashara. Kuhusu jinsi anavyo fanya biashara nahisi ni mtu wa muskumo mkubwa, mwenye mkakati, na anayifikiri mbele jambo linalosababisha mafanikio yake kuwa ya kipeke na kuamasisha wengine kufuata malengo yao kwa bidii na pia kwa uvumiliu.

Ili kujitunza, mimi hufanya mambo kadhaa ya nayoongeza afya ya mwili na akili. Kwa mfano, napanga ratiba ya mazoezi kwa mara kwa mara. Kama kutembea kufanya yoga au mazoezi ya viungo. Ili kueka mwili wangu katika hali nzuri. Pia nakula chakula bora, chenye lishe, na kuakikisha napata maji ya kutosha kila siku. Kwa upande wa akili, napumzika na kwa vyo kutosha uwa nasoma vitabu au kufanya shuguli na zopenda kama kusikiliza mziki na kutembea nje. Zaidi ya hayo na zingatia usingizi wakutosha na wakudumisha usawa wakazi hili na maisha yangu kibinafsi yawe safi. Hili nijisikie vizuri, kimwili na kisaikolojia.

Ninapenda kununua vitabu na vifaa vya kujifunza zaidi. Hii ni kwa sababu napenda kusoma na kujifunza mambo mapya na kununua vitabu zu kuninisaidia kupanua ufahamu wangu na kuongezo ujuzi wangu katika kitaaluma na kibinafsi. Zaidi ya hao pia napenda kununua vifaa vidogo vya teknolojia au nyumbani ambavyo hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi na ya kufurahisha. Wakati mwingine pia napenda kununua vitu vya michezo au burudani ili kupumzika na kujiburudisha baada ya kazi au masomo.

Ndiyo, navaa saa. Si kwa sababu ya kuangalia muda tu, bali pia ni sehemu ya mtindo wangu na hunifanya nionekane nadhifu na mwenye mpangilio. Pia saa hufanya kazi kama kikumbusho cha muda. Hasa wakati nina shuguli nyingi kazini au katika maisha ya kila siku, kwa hivyo inanisaidia kudumisha nidhamu na kupanga ratiba vizuri. Zaidi ya hayo, baadhi ya saa pia hutoa vipengele vya teknolojia kama kufuatilia afya, jambo linalo ongeza faida kwa maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, natumia mfumo wa salama wa vidole kwa sababu ni raisi na nisalama zaidi kuliko kutumia nenosiri la kawaida. Hufanya kifaa changu kifunguke haraka na pia hulinda taarifa zangu kibinafsi na faili muhimu. Zaidi ya hayo mfumo huu hufanya maisha kuwa rahisi zaidi kwa nisihitaji kukumbuka nyuila changamoto ya kila wakati. Na pia hufanya nijisikia salama zaidi kutokana na wizi au upatikanaji kusoidhinishwa kwa kifaa changu.

Zawadi nzuri zaidi niliopewa ni kitabu chenye maana sana kutoka kwa rafiki yangu wakaribu. Kilikuwa si kitabu tucha kawaida, bali kilichaguliwa kwa kujumuisha maadili na masomo muhimu ya maisha ambayo yanahusiana na malengo yangu binafsi. Nilifraia sana zawadi hiyo kwa sababu ilinionyesha kuwa mtu huyo ananielewa na anadhamini maendeleo yangu ya binafsi. Zaidi ya hayo, zawadi hiyo ilinisaidia kuongeza ufahamu na motisha yangu na kila mara napo isoma hunipa musukumo mpya wa kufanya kazi vizuri kazini na katika maisha kila siku.

Ujuzi, nahitaji kuimarisha ni usimamizi wa wakati na kupanga vipaumbele vizuri. Wakati mwingine ninaonekana kushugulika mambo ambayo ni mengi wakati mmoja. Na hivyo, unaathiri ubora wa kazi yangu na ufanisi wangu. Pia ningependa kuimarisha mawasiliano ya kitaalam, hasa kwa kueleza mawazo yangu kwa uwazi zaidi wakati wa mikutano au mazungumzo ya kikundi. Zaidi ya hayo, ufahamu wa teknolojia na program mpya za kazi ni ujuzi mwingine muhimu ambayo ningependa kuboresha, ili niweze kufanya kazi kwa haraka, kwa ufanisi na kwa ubora zaidi.

Ninapokutana na makosa kazini kwanza nahakiki kwa makini ili kuelewa kilichotokea. Sio tu kwa kujaribu kuificha, badala yake nachukulia kama fursa ya kujifunza. Baada ya hapo najiuliza ni nini kilisababisha kosa na natafuta suluhisho kwa kurekebisha haraka iwezekanavyo. Mara nyingi pia nashirikiana na wenzangu au wasimamizi kupata ushauri wa kuzuia kosa kama hilo kutokea tena. Mwishowe nashirikisha mafunzo yangu au mazoea niliyoyapata ili kuboresha utendaji wangu na kuhakikisha ubora wa kazi unabaki wa hali ya juu.